Hufanya marafiki wapya kwa kuwasiliana kwa uwazi na heshima, kushiriki shughuli za pamoja kama kazi au michezo, na kuwa tayari kusikiliza wengine. Kwa kawaida, urafiki huanza taratibu kupitia mazungumzo ya kawaida na kujenga uaminifu kadri muda unavyokwenda.

Wazo nzuri ninalo kwa siku ya leo ni kupanga muda kidogo kila saa mbili au tatu kuwacha kazi na kupumzika. Hii hufanya akili ipumzike, kuongeza umaakini na kunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi bila kuchoka mwili au akili. Pia ni nafasi nzuri ya kuangalia manzaro madogo yanayopendeza au kunywa kinywaji cha moto kindogo.

Ningependa kutembelea piramidi za misri asa ile ya giza. Ni mahali paki historia kilichojaa siri na adithi za kale na kunipa nafasi ya kuona na kuisi historia ilivyo hai. Pia ni fursa ya kujifunza kuhusu ustaarabu wa zamani na mafanikio makubwa ya binadamu.

Mara nyingi nasikiliza muziki wa injili kwa sababu unanipa amani na kunitia moyo pia husikiliza afro beats na bongo flavor kwa burudani na kuongeza nguvu Hasa nikuwa nafanya kazi au napumzika hunisaidia kubadilisha hisia kulingana na wakati.

Ninaanza kwa kutathmini kazi ya mwezi uliopita kisha naweka malengo machache yanayopimika au yanayoendana na vipaumbele vya kazi Nayagawa kwenye hatua ndogo ndogo za kila wiki na kufuatilia maendeleo mara kwa mara ili nijirekebishe mapema inapohitajika.

Ningependa kuwa na uwezo wa kujifunza haraka na kubadilika upesi ili niwezi kukabiliana na changamoto mpya kwa ufanisi pia ningependa uwezo wa kuthibiti hisia na mawazo ili kufanya maamuzi bora na kudumisha utulivu hata katika mazingira yenye presha.

Jioni huwa napumzika kidogo baada ya kazi nafanya mapitio ya siku na kupanga mambo ya kesho kisha nakula chakula chepesi kusoma au kusikiliza muziki tulivu kuomba au kutafakari alafu nalala mapema hili kujiandaa kwa siku inayofuata.

Kawaida, nikiwa na muda, ningeweza kuoga mara moja kwa siku. Mara nyingine mbili ikiwa nimefanya kazi ngumu au joto, nimechomeka mwili. Kwa ujumla, ninjia ya kusafisha mwili, na pia kunipa hisia ya kuwasafi, na kuanza siku kwa amani.

Ninapo jifraisha, napenda kucheka na marafiki, kusikiliza muziki, unaonifanya ni jisikie huru au kutembea inje. Wakati mwingine napenda pia kuandika mawazo yangu au kupumzika ni kifraia chakula au kinywaji ninachopenda. Jambo linaloongeza furaha mwilini na roho.

Ninapenda kupaka rangi zaidi kuliko kuchora. Kupaka rangi, hunipa nafasi ya kucheza na mchanganyiko wa rangi, kuleta hisia na uhai kwenye mchoro, na kuona wazo lilikua, taratibu hadi kuwa picha kamili. Pia, hunisaidia kupumzika na kueleza ubunifu wangu kwa uhuru zaidi.